Napendelea baridi kuliko joto baridi hunifanya nijisikie mtulivu zaidi na mwenye nguvu. Wakati hali ya hewa ni baridi ni rahisi sana kufanya kazi na kufikiria vizuri bila kuchoka haraka lakini joto kali hunifanya nihisi uchovu kutoa jasho sana. Na wakati mwingine kupunguza mahasa ya kufanya kazi au kutoka nje. Napenda baridi kwa sababu hunipa nafasi ya kuvaa nguo za kujisiriti na kujisikia huru zaidi. Kuvaa sweta, jaketi au kujifunika blanketi kunanipa hisia ya faraja. Pia napenda kunywa chai au kahawa moto wakati kuna baridi. Kwa sababu, hunipa joto na utulivu. Wakati huo bado, mazingira huwa tulivu zaidi na hunifanya nipende kuvaa nikisoma. Kukakaa tu nikisoma, kukaa nikisoma. Kusikiriza muziki au kufikiria kwa uturivu. Katika hali ya baridi, usingizi wangu pia huwa mzuri sana. Siwezi kulala vizuri wakati wa joto. Kila kwa sababu, nahisi mwili haupumziki vya kutosha. Baridi, hunisaindia kupata usingizi mzito na kuamka nikiwa na nguvu. Pia, napenda hewa safi ya asubuhi wakati wa baridi. Kwa sababu, hunifanya nijisikie hai na tayari kuanza siku. Hata hivyo, sijachukia joto kabisa, joto lina mambo mazuri pia. Kama kuvaa nguo nyepesi, kuogelea, au kwenda ufukweni. Jua pia, hunisaidia mwili na hali ya moyo. Lakini joto likizidi hunisumbua na kunifanya nihisi uvivu na hasira kidogo. Kwa hivyo, kwa ujumla napendelea baridi kuliko joto. Baridi, hunipa utulivu, faraja, usingizi mzuri na hali nzuri ya kufanya kazi na kufikiri. Hunifanya nijisikie karibu na mazingira na hunisaidia kupumzika vizuri kimwili na kiakili.

Utotoni mwangu nilipenda sana kufanya kazi rahisi. Mambo rahisi tu ya kufurahisha. Kitu kikubwa kilinichokesha. Na kucheza na wenzangu. Humo nje. Nilicheza mpira, kuruka kamba, kukimbizana na michezo ya kuficha. Michezo hiyo ilinifanya nicheke sana na kujisikia huru. Hatukuhitaji vitu vingi, tulihitaji tu nafasi ya kucheza na marafiki. Pia, nilipenda kuendesha baisikeri. Aa, iyo kwanza, nilifurahia kuzunguka mtaani. Kuhisi upepo usoni na kushindana na marafiki wangu. Kuendesha baisikeri, kurinifanya nijisikie kama nina uhuru mkubwa na nguvu. Ilikuwa njia nzuri ya kutumia muda na pia kuimarisha mwiri. Nilipenda pia kuchora na kuandika vitu vidogo. Wakati mwingine, nilikaa peke yangu nikichora picha za nyumba, miti, magari au watu. Sikuwa mchoraji mzuri, lakini ilinifraisha kuonyesha mawazo yangu kwenye karatasi. Kuandika hadithi fupi au majina ya marafiki zangu pia kulikuwa furaha. Kitu ingine nilichopenda ni kusikiriza hadithi na kutazama katuni. Haa, nilifurahia sana wakati wa kukaa na watu wazima wakitusimuria hadithi. Hadithi zilifundisha maadiri na pia zilichochea mawazo yangu. Katuni zilinichekesha na kunifuraisha. Kunifanya nipende wahusika mbarimbari. Nilipenda pia kusaidia kazi ndogo ndogo nyumbani kama kufagia au kuosha vyombo vidogo ingawa wakati mwingine ilikuwa kazi ilinifanya nijisikie nina umuhimu. Nilifurahia kusifiwa na kuona kuwa ninasaidia familia yangu. Kwa ujumra utoto wangu ulikuwa umejaa michezo, vicheko na udadishi. Nilipenda kuchunguza mazingira, au kucheza na marafiki na kujifunza mambo mapya kila siku. Mambo haya yarinipa kumbukumbu nzuri na yarinifundisha kufurahia vitu vidogo maishani kila wakati.

Malengo yangu kwa kazi yangu ni kuwa mbora zaidi kila siku. Na kujenga maisha thabiti kupita kazi ninayofanya. Kwanza nina lengo na kuendelea na kuendelea kujifunza na kuboresha ujuzi wangu. Pia nataka kuelewa kazi yangu kwa undani zaidi kujifunza mbinu mpya na kuendelea na mabadiliko ya teknolojia na mazingira ya kazi. Naamini kujifunza kila mara hunisaidia kubaki muhimu na kufanya kazi kwa unafisi zaidi. Lengo langu la pili ni kufanya kazi kwa ubora na uaminifu. Nataka nijulikane kama mtu anaye wajibika, anaye heshimu muda na anaye kamilisha kazi vizuri. Kufanya kazi kwa bidii na kamoyo mzuri ni muhimu kwangu. Kwa sababu, hunijengea heshima na kunipa kuridhika binafsi. Napenda kuona matokeo ya kazi yangu na kujua kuwa nimechangia kitu chanya. Pia nina lengo la kukua kitaaluma nataka kupata nafasi bora zaidi, majukumu makubwa zaidi na changamoto zitakazo nisaidia kukua. Si lengo langu nataka kupanda hatua kwa hatua, kupata uzoefu mpana na siku moja kuwa na nafasi ya kuongoza au kusaidia wengine kukuwa katika kazi zao. Lengo lingine muhimu ni kuwa na usawa kati ya kazi na maisha binafsi. Ingawa kazi ni muhimu, nataka pia kuwa na muda wa familia, marafiki, kupumzika na kujijenga binafsi. Naamini mtu anayepumzika vizuri na kuwa na furaha nje ya kazi, hufanya kazi vizuri zaidi akiwa kazini. Pia nina ndoto ya kufanya kazi itakayokuwa na maana. Sitaki kufanya kazi kwa ajili ya pesa tu. Bali, kazi ambayo italeta mchango mzuri kwa watu au jamii. Nataka kuona kuwa kazi yangu inasaidia wengine kwa namna fulani. Iwe ni kupitia huduma, elimu au kutatua matatizo fulani. Kwa ujumla, malengo yangu ya kazi ni kukua, kujifunza, kufanya kazi kwa ubora, kupata maendeleo na kuwa na maisha yenye uwiano. Nataka kazi yangu isiwe tu chanzo cha kipato. Bali pia iwe chanzo cha heshima, maendeleo na kuridhika katika maisha yangu.

Ndiyo napenda kuvaa kofia. Ingawa sivai kila siku kofia hunivutia kwa sababu zina weza mbadirisha muonekano wa mtu. Haraka na kumpa mtindo mzuri. Wakati mwingine nikivaa kofia hujisikia nikiwa na dhifu. Zaidi na mwenye kujiamini. Pia kofia hunifanya nijisikie tofauti kidogo. Hasa nikivaa ile inaendana vizuri na nguo zangu. Kwanza napenda kofia kwa sababu zinafaa hali tofauti za hewa wakati wa jua kali. Kuvaa kofia hunisaidia, ujikinga, na jua na kupunguza joto kichwani. Hunifanya nijisikie vizuri zaidi nikiwa nje. Hasa, ninapotembea au ninapokuwa safarini. Wakati wa baridi, kofia hunisaidia kuweka joto na kulinda masikio na kichwa. Hii hunifanya nijisikie salama na mwenye faraja zaidi. Pia, napenda kofia kwa sababu nisehemu ya mtindo. Kuna aina nyingi za kofia, kama kofia za kawaida, kofia za michezo, kofia za baridi, kila aina huleta muonekano wake. Wakati mwingine, nikivaa kofia ya michezo, ujisikia kijana na mchangamfu. Nikivaa kofia ya baridi, hujisikia mtulivu na nadhifu. Kofia hunisaidia kuonyesha mtindo wangu bila kuzungumza hata kidogo. Tatu, kuna nyakati napenda kuvaa kofia kwa sababu hunisaidia kujisitiri. Ikiwa nywele zangu hazijapangwa vizuri au sina muda wakujitayarisha sana kofia hunisaidia kuonekana nadhifu haraka. Ni rahisi, inaokoa muda na bado hunifanya nijisikie vizuri mbele ya watu. Pia, kuna upande wa kihisia. Wakati mwingine, kuvaa kofia, hunipa kofia, hunipa hisia ya faraja na kujiamini. Ni kama kitu kidogo, kinachonifanya nijisikie salama au huru zaidi. Hasa, nikiwa sehemu yenye watu wengi, watu wengine huona kofia kama kitu cha kawaida. Lakini kwangu, wakati mwingine huwa kama sehemu ya utambulisho wangu wa siku hiyo. Hata hivyo, sipendi kuvaa kofia kila wakati. Kuna nyakati na pendelea kuwa bila kofia. Hasa, nikiwa ndani ya nyumba au mahali rasmi. Napenda kofia zaidi, ninapokuwa nje, nikitembea, nikisafiri, au nikitaka kubadilisha muonekano wangu. Kwa jumla, napenda kuvaa kofia kwasababu, hunilinda dhidi ya hari ya hewa, huniongezea mtindo, hunisaidia, kujisitiri, na hunifanya nijisikie vizuri. Silazima iwe kila si.

Mandhari nzuri zaidi niliyowahi kuona ni macchweo ya jua karibu na maji. Hasa, baharini au ziwani. Ilikuwa jioni na jua ilikuwa likishuka taratibu. Likitoa rangi ya za chungwa, nyekundu na dhahabu angani. Maji yalikuwa yakimulika rangi hizo. Yakifanya mandhari iwe ya kuvutia sana. Ilikuwa kama picha ya kuchora, lakini ya kweli. Kilichofanya mandhari ile iwe ya pekee, ni utulivu wake. Kulikuwa na upepo mdogo, sauti ya maji, yakigonga taratibu ufukwe, na ndege wachache wakiruka angani. Wakati huo, nilihisi amani kubwa moyoni. Nilikuwa ile hali ya kusahau mawazo yote, na kubaki tu ukiangalia uzuri wa mazingira. Pia niliwahi kuona mandhari ya milima, yenye ukungu asubuhi. Jua ilipoanza kuchomoza, ukungu ulikuwa unainuka pole pole kutoka kati ya milima. Miti ilionekana kuwa vivuli na hewa ilikuwa baridi na safi sana. Mandhari hio ilinifanya nihisi karibu sana, na asili ya kunikumbusha jinsi dunia ilivyo nzuri. Mandhari hizi zilinifundisha kudhamini vitu rahisi kama anga, maji na milima. Hazihitaji maneno mengi, lakini huwacha kumbu kumbu kubwa moyoni. Kwa jumla, mandhari nzuri ninazo kumbuka zaidi ni nilizile zinazo leta utulivu rangi nzuri na hisia ya kuwa hai. Na kushukuru kwa uzuri wa dunia.

Kwa kweli, sipendi sana kuzungumza kuhusu siasa. Hasa, kwa mazungumzo ya kawaida. Siasa mara nyingi huleta mjadala mkali, hisia tofauti, na wakati mwingine migogoro kati ya watu. Napendelea mazungumzo, yatakayoleta utulivu, kuelewana, na kuunganisha watu kuliko yale yanayoleta kugawa. Hata hivyo, sikatai kabisa kuzungumza kuhusu siasa. Nikiwa katika mazingira ya heshima na lengo la kujifunza naweza kuzungumza kuhusu siasa kwa njia ya utulivu. Kusikiliza mitandamo, mitandazo tofauti na kuelewa kinachoendelea katika jamii au dunia. Napenda zaidi kuzungumzia upande wa maendeleo haki na namna siasa zinavyoathiri maisha ya watu kwa ujumla. Kwa kawaida, napendelea kuzungumza kuhusu mambo kama kazi, maisha, ndoto, afya, teknolojia, au mambo yanayohamasisha. Lakini, kama mazungumzo ya siasa yanakua ya busara, yenye heshima na yenye lengo na kuelewana, basi si jambo ninalolikwepa kabisa. Nitazungumza tu.

Ninajenga uhusiano nzuri na wafanyakazi wengine kwa kwanza na mawasiano mazuri na heshima. Huwa nawakaribia kwa salamu kuzungumza kwa adabu na kusikiliza wanachosema. Kusikiliza hunisaidia kuwaelewa vizuri na kunijengea imani. Watu wanapohisi unasikilizwa hujisikia kudhaminiwa. Pili hujitahidi kuwa msaidizi. Nikiwaona wenzangu wana kazi nyingi au changamoto hujaribu kusaidia pale ninapoweza. Hata msaada mdogo hujenga mshikamano na kuonyesha kuwa mimi ni sehemu ya timu. Kufanya kazi pamoja, hutengeneza ukaribu wa asili. Tatu. Wao. Huwasiliana kwa uwazi na kwa wakati. Huwa naeleza ninachofanya, ninapohitaji msaada, au ninapochelewa. Mawasiliano ya uwazi hupunguza kutoelewana na hujenga mazingira ya kuaminiana. Pia, hupongeza watu. Wenzangu wanapofanya. Kazi nzuri ili uheshimu tofauti za watu. Najua kila mtu ana tabia mawazo na njia yake ya kufanya kazi. Huwa siwahukumu haraka. Bali, hujaribu kuelewa. Hii, hunisaidia kufanya kazi vizuri na watu wa aina mbalimbali bila migogo. Tano, hudumisha mtazamo chanya kazini. Pia huwa najitahidi kuwa mtulivu, mchangamfu na mwenye kutia moyo. Hali nzuri ya moyo huenea kwa haraka na hufanya mazingira ya kazi yawe mazuri zaidi kwa kila mtu. Hushiriki mazungumzo ya kawaida pale inapofaa. Kama kuuliza mtu anaendelea aje au kuzungumza kidogo. Wakati wa mapumziko mazungumzo haya Madogo Huleta ukaribu na kuifanya kazi isiwe baridi sana. Kwa jumla najenga uhusiano na wafanyikazi Wenzangu. Kwa heshima Husaidiana. Mawasiliano uwazi na mtazamo Chanya Njia hizi Hunisaidia Kuwa sehemu nzuri ya timu na kufanya kazi katika mazingira yenye amani na pia ushirikiano na kila mmoja wao.

Kazi ninayo idhamini zaidi ni kazi inayosaidia watu mmoja kwa mmoja na kuleta mabandiliko chanya katika maisha yao. Napenda kazi ambayo inanipa nafasi ya kuwasaidia wengine, kuwafundisha au kuwapa suruhisho ya matatizo yao ya kila siku. Kazi ya aina hii hunipa kuridhika moyoni kwa sababu najua mchango wangu una maana. Pia nadhamini kazi inayohitaji uwaminifu na uwajimbikanji. Kazi ambayo mtu anafanya kwa bidii kwa nidhamu na kwa heshima hunijenga hisia ya fahali. Haijarishi kama kazi ni kubwa au ndogo. Kilicho muhimu ni jinsi mtu anavyoifanya kazi ya mikono, kazi ya ofisi, au kazi ya huduma zote zinathamani ikiwa zinafanywa kwa moyo. Zaidi ya hayo, nathamani kazi inayorukusu mtu kujifunza na kukua. Kazi inayokupa changamoto na kukufundisha mambo mapya hukusaidia kujijenga kila siku. Kazi kama hiyo hunifanya nijisikie ninaendelea mbele maishani. Si kusimama sahemu moja. Kwa ujumla kazi ninayoidhamini zaidi ni ile yenye heshima manufa kwa jamii. Na inayompa mtu fursa ya kujiboresha na kuishi kwa kujitengemea.